Sababu inayofanya ninatumia simu yangu kwa mara nyingi zaidi inatokana na hitaji la kuwasiliana, kujifunza na kupata habari muhimu. Lakini pia kwa sababu simu inaleta uvumilivu wa papo kwa papo kupitia arifa ujumbe na mitandao ya kijamii simu inafanikiwa kunitia shauku kwa sababu inavitu vingi vinavyo vutia. Ikiwemo video picha ujumbe wa marafiki matangazo ya burudani na taarifa za haraka na hii inafanya akili yangu ifikirie kwamba lazima nizunguke mara kwa mara ili nisikose kitu Hata hivyo, mimi pia ninatambua kwamba matumizi makubwa ya simu ya naweza kuadhiri umakini na afya ya kiakili na hivyo kuhitaji nidhamu ya kujifunza jinsi ya kuitumia kwa uwazi badala ya urithi watabia zisizo na tija. Kwa kufanya hivyo ninaweza kutumia simu kama zana ya ufanisi bila kuipoteza kwa urahisi katika maisha ya kila siku.

Ninapenda kulima bustani sana kwa sababu inaniwezesha kujenga uhusiano na ardhi na mimea. Inanifanya nishike nguvu ya asili na pia niweze kupumzika kichwani na kupata utulivu wa moyo. Bustani nisehemu ninaopata furaha maana huja na mabadiliko dahiri kila siku. Mbegu ikibadilika maua au mboga tele ni hisia ya mafanikio isiyo na kifani. Kupanda, kumwagilia na kushuhudia ukuwaji wa mimea kuna nifanya nitoe shukrani kwa uzuri wa dunia. Nijia nzuri ya kuondoa msongo wa mawazo na kujenga nidhamu ya kazi. Katika bustani, kila siku ni safari ya kujifunza, kucheza na asili na hii huongeza furaha ya maisha yangu kila wakati.

Kibinafsi, mimi napenda sana kuenda pwani kwa sababu napata amani ya ndani na utulivu wa akili ninapokuwa nikisikiliza sauti ya mawimbi, ikigusa ufuo na upepo wa bahari, ukinifanya niwe na utulivu zaidi. Pwani huleta hisia ya kukua huru na kufurahia wakati wa sasa. Na mara nyingi ninarudi nyumbani nikiwa na mtazamo mzuri na moyo mzito wa shukrani kwa uzuri wa asili. Sauti ya maji, upepo safi na jua la pwani, huchangia pia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha hali ya moyo. Jambo ambalo maranyingi huwa muhimu sana baada ya siku ndefu.

Mimi hupenda kununua vitu vyangu katika maduka makubwa au masoko ya karibu kwa sababu ni rahisi kuona bidhaa macho kwa macho ukilinganisha bei na ubora kabla ya kununua. Na mara nyingi kuna kuna chaguzi nyingi chini ya pamoja. Maduka makubwa mara mingi yana bidhaa zote muhimu chini ya sehemu moja, nguo, vyakula, vifaa, vya burudani, na hii inanipunguzia msongamano wa kutafuta vitu kwenye sehemu mbalimbali tofauti pia, mimi napenda kununua mitandaoni wakati ninashuhguli nyingi au nataka bidhaa maalum ambazo si rahisi kupata sokoni. Kwa sababu hii, ninaweza kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja na pia kupokea bidhaa hadi nyumbani. Kwa ufupi, napenda mchanganyiko wakununua sokoni pamoja na matumizi ya maduka makubwa au mtandaoni.

Ili kuimarisha afya yangu mimi hujilinda kwa kula chakula chenye lishebora kama mboga matunda na protini na pia hujaribu kunywa maji ya kutosha kila siku ili kusalia na nguvu na afya jema. Pia ninajitahidi kufanya mazoezi mara kwa mara na hata kutembea au kufanya yoga. Hii inanisaidia moyo wangu kupiga vizuri na pia misuli na akili yangu kuwa na afya. Napata usingizi wa kutosha kila siku kwa kutengeneza ratiba ya kulala mapema kwani usingizi mzuri unasaidia mwili wangu kupona kwa haraka na pia akili kutulia. Mimi pia hujaribu kupunguza msongo wa mawazo kwa kufanya shughuli za kupumzika kusoma na pia kuzungumza na marafiki. Kwa kufanya haya kwa utaratibu kila siku na jihisi mwenye afya bora kila siku.